Je, ninapenda kusikiliza radio. Ndio, mimi hupenda sana kusikiliza radio kwani ikuna umuhimu kubwa sana katika maisha kila siku. Haya ni bathi ya faida zake. Kwanza, ni chanzo cha habari. Radio hutupa habari za haraka kusumo tukio ya kitaifa na kitaifa kwa kama siyasa usalama na maendeleo ya jamii. Pia, kupitia vipindi vya ilimu, radio usaidia watu kujifunza mambo mapia kwa afya kilimo biashara na haki za kijamii. Pia, radio hutua muziki, vipindi vya vichikesho na mazungumzo. Vipindi vya lugha na muziki za jadi husaidia kuhifathi na kuendeleza utamaduni wa jami. Na mwisho, radio huelimisha na kuhamisha watu kushiriki katika maendeleo kama kampeni za afya, elimu na mazingira. Ndiyo maana, mimi hupenda sana kusikiliza radio, kwani radio inaumuhimu mwingi sana.

Je, nimewahi kupanda ndege? Ndiyo, nimewayi kupanda ndege. Mara ya kwanza nilipopanda ndege? Nilijisikia kama ni ndoto. Inatimia. Kuona ndege kubwa, uwanja wa ndege, na kujua ni nasafiri angani, ni jambo la kufurahisha sana. Pia, moyo wangu ulianza kwenda mbio sana. Hasa wakati wakupaa Pia, kuona dunia juu kutoka dirisha. Nihisia ya kipekee kabisa, majengo, barabara, na vitu vingine huonekana kama ramani. Na baada ya dakika chache, hofu ilinipungua. Nikaanza kuzoea. Kulikuwa na utulivu mzuri ambao ulinifanya nikasikia ni kama nataka kulala. Hiyo ndio ilikuwa mara ya kwanza kupanda ndege na nilifurahia sana.

Kuwa na msongo wa kazi ni hali ya kawaida kabisa na kujipanga ni muhimu. Hizi ndizo njia mimi hutumia ninapokuwa na msongo wa kazi. Kwanza naandika mara haraka mambo yanayonisumbua. Kisha naorodhesha kazi zote. Napanga vipemgele, muhimu na haraka kwanza. Kisha natengeneza ratiba ya siku au wiki. Nafanya kazi moja kwa wakati. Pia mimi hutembea kidogo kunyoosha mwili au kunywa maji. Mapumziko mafupi huongeza umakini na nguvu. Mimi huzungumza na wafanyikazi wenzangu au msimamizi Mimi hupenda sana kulala ya kutosha, kula chakula chenye afya, kupata muda wa kufanya kitu ninachokipenda. Na pia mimi hukumbuka si kila kitu lazima kikamilike kwa hiyo siku Pia, najipa pongezi kwa kila hatua nayoipiga kwa mdogo mdogo. Hivyo ndivyo mimi hufanya ninapokuwa na msongo wa kazi. Na inanisaidia sana kumaliza kazi kwa wakati.

Je, mimi huweka picha zangu mtandaoni? Ndio, mimi huweka picha zangu mtandaoni, kwani kuna faida nyingi hasa zikifanywa kwa uangalifu, na, zikifanywa kwa uzuri. Umuhimu wa picha ni kama, picha hukusaidia kuhifathi kushiriki matukio muhimu, kama safari, sherehe au mafanikio yako. Pia, picha husaidia marafiki na familia waliokombali, waweze kuona na kuhisi karibu nawe kupitia picha. Pia, picha ni njia nzuri ya kuonyesha hisia, mtindo, vipaji, na ubunifu wako, bila maneno mengi. Pia, kwa mtandao ya kikazi kama LinkedIn, picha nzuri zinaweza kuongeza nafasi ya ajira au biashara. Na kwa baadhi ya watu, picha mtandaoni huleta ufuasi. Picha zako zinaweza kuhamisha, kufundisha au kufurahisha watu wengi. Na ndio maana mimi hupenda sana kuweka picha zangu mtandaoni.

Nnapenda kucheza au kutazama mchezo. Kati ya kucheza na kutazama mchezo, wakati wote ntachagua kucheza. Mimi hupenda kucheza kwa sababu una umuhimu kubwa sana, kimwili, kiakili na kijamii. Huu ndio mchango wake wakila upande. Umuhimu wa kucheza ni huimarisha ma afya amwili, huongeza nguvu, stamina na husaidia kuthibiti uzito. Pia, hupunguza msongo wa mawazo. Mwili unapofanya kazi akili na tulia. Pia, huongeza nidhamu na kujiamini. Kujifunza sheria kushinda na kushindwa kwa heshima. Huimarisha ushirikiano. Ufundisha kufanya kazi kama timu. Na huongeza ujuzi wa maisha. Uvumilivu, uunguzi na kupanga malengo. Ndio maana, kati ya kucheza na kutazama mchezo, wakati wote ntachagua kucheza mimi.

Kushugulikia jambo la tharura, kazi ya tharura inaweza kuja gafla na kucheza akili. Mimi hutumia njia hizi, kwanza natulia kwanza, acha chuchote kwa sekunde chache, vutapumzi ndefu, hofu kipungua maamuzi ya nakuwa bora. Bada ya hapo, mimi hujiuliza haraka kinacho hitajika. Baadae, mimi huandika hatua tatu au tano muhimu. Kwanza na kazi enye athari kubwa kwanza. Bada ya hapo, mimi huomba msaada au nagawanya kazi na wenzangu. Na baadae, mimi hupunguza usumbufu. Mwisho mimi huwasiliana wazi mwambie msimamizi au meneja hali halisi kinachowezekana kwa muda uliopo na bada ya hapo naangalia makosa makubwa tu. Hivyo ndivyo mimi hushugulikia kazi za tharura ambazo zinaitaji kufanywa kwa haraka.

Naboresha vipi mchakato wa kazi? Kuboresha mchakato wa kazi kunafanya kazi iwe rahisi ya haraka na enye matokeo bora. Hizi ndizo njia ninazozifuata kazini kweli. Kwanza mimi huchunguza mchakato wa kazi sasa. Naandika hatuwa zote, unazofuata sasa. Mimi huweka malengo wazi. Baada ya hapo, mimi hupunguza hatuwa zisizo za lazima. Na badae, mimi utumia zana sahihi na tumia teknolojia au programu au templates zilizo sawa. Bada ya hapo, mimi huboresha mawasiliano naweka njia moja rasmi ya mawasiliano. Na badae, mimi hugawanya majukumu vizuri. Kisha, napima na kufuatilia. Na mwisho, mimi huboresha kidogo kidogo. Nisibadilishe chochote. Na badae nasikiliza mawazo ya timu. Hivyo ndivyo, mimi hupambana na mimi huboresha mchakato wa kazi ninapokuwa kazini.

Ninasharekia siku kuu vipi. Mimi husharekia siku kuu yangu na familia. Napika au andacha kula malumi ya siku hiyo. Mara pamoja na kushirikia na hadithi na kucheka. Baada ya hapo, mimi pia husharekia na marafiki na fanya mkusanyiko mdogo au piknik. Na badae pia, mimi hutua kiroho au shukrani, hudhuria ibada au chukua muda wakutafakari na kushukuru. Na pia, mime hujifurahisha binafsi, jituza kama kuwoga vizuri, kuvaa nguo nizopenda, kufanya kitu, nacho kipenda, kama kusoma, kwandika au kutembea. Mimi ushiriki pia mtandaoni kutuma salamu za heri kwa wapendwa na pia mimi utengeneza kumbukumbu kwa kupiga picha na kuandika kumbu kumbu ya siku hiyo. Na mwisho mimi huvidokeza vya ziada na panga mapema ili kuepuka msongamano wa mwisho. Hivyo ndivyo mimi ushiriki ya siku kuu.

Nafanyaje kazi ya ushirikiano na wengine, kushirikiana vizuri na wengine kazini ni msingi wa mafanikio ya mtu binafsi na ya timu pia. Mimi ufanya haya na wasiliana wazi kwa heshima nasikiliza mawazo ya wengine kabla ya kujibu. Pia mimi hujua nachoitaji kufanya na wengine wafanya nini. Mimi huepuka kuingiza kazi za wengine bila makubaliano. Pia, mimi ukua tayari kusaidia. Nabaada ya hapo, mimi hueshimu muda na ahadi. Na pia, kukubali tofauti. Watu wanamitazamo ujuzi na tabia tofauti. Na pia, mimi hushirikisha wengine kwenye maamuzi. Pale inapowezekana uliza maoni ya timu. Hivyo ndivyo mimi hufanya kazi na wenzangu kwa ushirikiano nikiwa kazini.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

Siku ya kuzaliwa ya muanangu inakuja wiki ijayo. Ninaitaji kupanga sheree. Jee, tufanye karamu ndogo nyumbani au tukodi mahali. Nyumbani ninafu zaidi. Nitalika marafiki wake kutoka shule. Labda watoto kumi. Ntapika keki kubwa. Wawo wanapenda keki ya chokoleti. Ntanunua baluni na mapambo ya rangi za furaha. Pia nina ahadi ya kumnunua zawadi. Yeya anataka baiskeli. Nathani nitapata baisikeli ndogo ya bei nafuu. Shere itakua siku ya jumamusi, mda wa asubui. Ni siku muhimu sana kwa mtoto wangu. Lazima iwe ya kumbukumbu nzuri.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

Napenda kupanda mboga shambani. Leo nitapalilia bustani yangu. Nyanya zinaonekana zinakua vizuri. Tangawizi da vitunguu pia vinaendelea sawa. Kazi hii inanipa amani ya moyo. Ninapokuwa shambani na sawu masumbufu ya kila siku. Ninafurahia kuona mimea ikikuwa. Ni kama kulea watoto. Lazima ninyizie majileo. Jua limewaka kali. Nitavuna nyanya wiki ijae zimeiva. Naomba ni pande pia maua mengine, ili bustani iwe nzuri zaidi. Shuguli hii ni burudani yangu bora.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

Je, niendeshe gari au nichukkwe basi. Gari linatatizo kidogo la mafuta. Linakula sana. Basi ni raisi na nafuo. Lakini leo ni na mizigo mingi. Nadhani gari ni bora. Nitakuenda dukani kununua vitu vingine. Baada ya kazi, nitatembelea rafiki yangu aliye mgonjwa. Nilazima nimpigie simu kwanza. Niangalie kama yuko nyumbani. Naitaji pia kununua dawa kutoka na famasi. Mipango mingi leo lazima nijipange vizuri. Hebu niandike orotha nisiko sahau kitu chochote.

Msimu wa mvua umeanza, ni wakati mzuri kupanda mboga shambani. Nitapanda mahindi na maragwe wiki hii. Ardhi ikotayari, nimesha lima wiki iliopita. Mvua itasaidia mimea kukua haraka. Ninaitaji kununua mbegu bora. Nitakwenda kwa mkulima mjuzi. Yeye anambegu za aina mzuri. Zinazaa sana. Msimu huu ni rahuma kwa wakulima wote. Lazima nitumie wakati huu vizuri, nisipoteze nafasi. Nitaomba watoto wanisaidie kupanda. Wajifunze pia, mavuno mazuri ya tatusaidia familia nzima. Tutakuwa na chakula chakutosha.

Nina programu nyingi sana kwenye simu yangu. Jee, ninazitumia zote? Nadhani nusu tu, nizifute zile sizitumii. Zinachukua nafasi. Programu ya mawasiliano ni muhimu, niitunze. Programu ya ramana pia naitumia kila siku. Inanisaidia kupata njia. Programu za mchezo jee, zinafa labda moja au mbili tu. Kwa burudani, nizifute zingine. Nina programu za kusoma habari, kadhaa ni za aina moja, nitaweka moja tu, bora zaidi, programu ya banki ni lazima, nalipisha bili nakuangalia pesa, nadhani nitaweka programu kumi tu, simu itafanya kazi haraka zaidi bila kuchelewa.

Ninamkutano mkubwa kesho na viongozi. Lazima nijiandae vizuri usiku huu. Ninahitaji kukagua reporti yangu. Ni hakikishe takwimu zote ni sahihi. Jee, nimeweka maoni yote muhimu. Hebu nisome tena pole pole. Kwa sehemu kathaa zinahitaji kuboreshwa. Nitaongoza grafu kathaa zinaendelea vizuri zaidi. Ni taandaa maswali yanayoweza kuulizwa. Niwe na majibu tayari. Surwali na shati la kawaida litafaa. Au inavyo bidii ni vae taipia. Na thani tai ni muhimu kwa mkutano rasmi. Ni nahitaji kulala mapema. Ili ni amke na akili safi. Mkutano huu ni muhimu kwa kazi ya.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

Timu yetu inanza miradi mipya wiki hii, nina mradi mkubwa, tunahitaji kufanya kazi kwa bidii, ninapewa sehemu ya uchambuzi wa data, ni kazi niliyozoea, lakini sasa kuna vipengele vipya vya kujifunza, tunakutana leo jioni tupange hatua za kwanza, kila mtu ana jukumu lake, lazima tushirikiane vizuri, nimewahi kufanya kazi na wenzangu hawa, ni watu wazuri, Lakini wakati mwingine, mawasiliano yanakuwa magumu, ninahitaji kuwa wazi zaidi. Nisisumbulike kimya, tutakamilisha mradi huu kwa wakati. Nitahakikisha kufanya kazi kwa timu na uzoefo mzuri. Tunajifunza.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

Hewa leo ni baridi sana. Mvua inaonekana itanyesha. Je, ni chukue mwavuli wangu? Lazima ni chukue. Siwezi kuchelewa kwa sababu ya mvua. Nguo hizi zita kuwa za kutosha au nizishe Jaketi. Nadhani jaketi ni lazima leo. Angali meanza kuwa na mawingu mengi. Baridi kama hii inafanya na tamani chai moto. Nikifika kazi ni nitanunua chai. Hali ya hewa inabadilika kila siku. Siwezi kutabiri. Hebu niende mapema kabla mvua haijaanza.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

Baruwa pepe zangu ni nyingi sana. Nimepokea mia moja leo tu. Jee, nizisome zote. Nyingi ni matangazo tu. Sio muhimu. Nitazifuta bila kusoma. Lakini kuna kadha zinaitaji majibu ya haraka. Nitachuja kwanza. Niangalie zipi ni muhimu. Zile kutoka kwa meneja na wateja kwanza. Nitazibu moja kwa moja. Zingine nitazimu kwa badaye. Naitaji mfumo bora wakusimamia barua Labda nitatengeneza folder Nipange kwa ina barua zilizo baki Ningeweza kutuma jibu moja kwa wote Kazihi itanichukua mda mwingi sana Nadhani sambili kila siku Nikwa barua pepe tu.

Kuna mazingira tofauti tofauti ya kazi, kama vile mazingira ya ofisi ni ambapo hapa watu ufanya kazi ndani ya jengo, kawaida kwenye dawati au chumba cha kazi. Kuna mazingira ya kazi ya ndani au nje, indoor au outdoor, ndani ofisi kiwanda hospitali au nje, mashamba, maduka, ujenzi. Pia kuna mazingira ya kazi ya kihisabati, kompyuta. Kazi zinazofanyo kwa kutumia kompyuta au mtandao kama kazi za mbali. Kuna mazingira ya kawaida cha juu, cha msongamano, high stress environment, mvano, hospitali za dharura, polisi, mashirika ya usalama na kathalika. Kuna mazingira ya kijamii, hapa kazi zinategemea ushirikiano watimu. Kati ya ina hizi za kazi, zile kazi ambazo mimi hupenda ni kazi za kazi, kazi za ofisini na kazi za nje. Hizo ndizo kazi mimi hupendelia sana sana.

Je, ninapenda kupanda mlima ndiyo. Mimi hupenda sana kupanda mlima. Napenda kupanda mlima kwa sababu una umuhimu mingi sana. Kwanza, afya kwa mwili. Inaboresha moyo na mapafu kwa kuwa ni zoezi ya nguvu. Pia, husaidia kudimisha uzito mwilini na kupunguza hatari za magonjwa kama shinikizo la damu. Na pia huimarisha misuli na mifupa, hasa miguu na mgongo. Pia ina afya ya kiakili na hisia kupanda mlima kuna punguza msongo wa mawazo na huongeza furaa kutokana na uchochezi wa kemikali za happy hormones. Pia husaidia kuboresha umakini na uwezo wa kutatua matatizo kwa sababu unahitaji kupanga hatua na kuchukua maamuzi. Pia, unapata nafasi ya kuangalia mazingira ya asili, mandhari, mito na wanyama na ndio maana mimi hupenda sana kupanda milima.

Ninafanya nini ili kujitunza? Kujitunza ni muhimu sana kwa mwili, akili na hisia. Kuna badthi ya mambo unayoweza kufanya kila siku ili kujitunza. Kwanza, kujali afya ya mwili, kula chakula, chenye lishe bora, matunda, mboga, proteni na kathalika. Kufanya mazoezi mara kwa mara, kama kutembea, kukimbia, yoga au mchezo. Kunywa maji ya kutosha kila siku, kulala vizuri kwa muda wakutosha, na pia kujali afya ya akili, kuchukua muda wakupumzika na kupumzisha akili kama kusoma tafakari au kusikiliza mziki, kufanya mazoezi ya akili, kama vile yoga, kuepuka msongo wa mawazo kwa kupanga muda vizuri na kufanya mpango wa kazi. Pia kujali hisia na hisia ya zakijamii, kutumia muda na familia marafiki na wanaowaamini, kujifunza kuthibiti hisia hasa kama hasira au hofu. Hizi ndizo njia ambazo mimi huzitumia kujitunza na kutunza akili.